Anashirikia tu timu, mafanikio ya timu kama tu nimefurahi sina wangine maana sina mimi mshabiki wa mbali, sasa siwezi kushirikia, ni kama ni kitu kipya au ni kitu kikubwa kimefanyika na furaha, tunasema timu yangu imeshinda na ni hivyo tu.

Uhusiano mzuri na watu huo ndio unafanya mazingira ya kazi kuwa mzuri mnapo kuwa na uhusiano mzuri na watu au wanaweza kukupenda wanaweza kukuweza kukuweza kukuweza kukubeba na iyo heshima lakini mkikuwa hamsikizani hauwezi kuwa na mazingira mzuri ya kufanya.

Ninapenda kufanya kazi nyumbani maana nyumbani naeza tulia tu nieze nikafanya kazi yangu bila kusumbuliwa kelele na hata kufanya kazi bila kufuatwa maana utakuwa unajifanyia tu kazi wewe peke yangu so ninapenda kufanya kazi nyumbani.

Ee naam napenda chakula cha haraka maana saa zingine unaeza kosa kuwa na iyo uvumilivu na uko njaa sasa unatafta kitu yenye tu utakula hivo haraka haraka ukaweze kumaliziana na hiyo maneno maana ata eh bado ntatuita kuchapa.

Mafunzo ya kuweza kushirikiana na watu wakiinternationali watu wanaotaka ugaibuni maana nimezoea kushirikiana tu na watu ambao wanatoka nchi yangu lakini ningefunzwa mafunzo ya kuweza ya ugaibuni.